Ndio mimi hutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara hasa katika maisha ya sasa yanaendeshwa na teknolojia. Mimi hutumia mawasiliano ya video kuwasiliana na familia, marafiki na pia kwa maswala ya kikazi au masomo. Video hunipa nafasi ya kuona sura na hisia za mtu ninayezungumza naye. Jambo linalofanya mawasiliano yawe ya karibu na ya kueleweka zaidi kuliko ujumbe wa maandishi pekee. Katika kazi au masomo, mimi hutumia mikutano ya video kushiriki mawazo. Kujadili miradi na kushirikiana watu walio mbali. Hii hunisaidia kuokoa muda, na gharama za kusafiri. Pia hunifanya niendelee kuwa na ufanisi.

Kwa kweli nikifikiria kwa makini ningependa kurudi ujana wangu lakini si kwa sababu kila kitu kilikuwa raisi ningependa kurudi ili nijifunze kwa makosa niliofanya na kufanya maamuzi bora zaidi. Ujana ulikuwa kipindi cha ndoto ndoto nyingi na matumaini makubwa na nguvu nyingi lakini pia ulikuwa na changamoto cha kutojielewa na kukosa mwelekeo wakati mwingine ningependa kurudi ujana hili nijithamini zaidi nijiamini mapema za nisihofu kusema mawazo yangu. Wakati huo ilikuwa nikijifunza maisha hatua kwa hatua nikijaribu kuelewa dunia na nafasi yangu ndani yake. Nilifurahia, urafiki, vicheko na ndoto za badae hata kama sikujua kila kitu kingeishia wabi. Hata hivyo nikiwa hapa niliko sasa natambua kuwa kila hatuwa ya maisha ina maana yake. Ujana ulinichenga kuwa mtu nilie leo.